Napenda kununua vitu mahali panapo kuwa na ubora, bei nzuri na huduma nzuri kwa wateja. Mana nyingi napenda kuenda masoko makubwa ya renjareja au maduka ya vitu anuai kwa sababu napata chaguzi tufauti kwa urahisi. Pia napenda kununua mtadaoni wakati ninataka kuringanisha bei na na kusoma maoni ya wateja kabla ya kununua kitu.

Ndiyo, napiga kura pale ninapoweza. Kwa upande wangu, kupiga kura ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na nchi. Hii hunipa nafasi ya kutoa sauti yangu kuhusu viongozi, sera au mambo yanayogusa maisha ya kila siku. Kabla kupiga kura ninajitahidi kufahamu wanaogombea ili kufanya uamuzi sahihi.

Ninajihisi kuwa tathmini wa za kazi ni muhimu na zenye manufaa. Zinanisaidia kujua ni wapi nina nguvu na ni wapi nahitaji kuboresha. Napokea tathmini kwa wazi na akili ya kujifunza. Badala ya kuhisi kuuthiwa kwa sababu zinanipa mwongozo wa kuboresha utedaji wangu.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa saba hadi manane kila siku. Hii ni muda unaonipa usingizi wa kutosha kwa afya ya mwili na akili. Kulala muda huu husaidia kupona baada ya shughuli za siku, kuongeza umakini na kuboresha kumbu kumbu. Pia hurahisisha kazi za kila siku na hutoa nguvu za mwili na akili.

Napenda kufanya shughuli rahisi na zenye furaha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi hupenda kuzungumza, kubadilishana mawazo na kucheka pamoja kwani hilo uhimarisha urafiki. Pia napenda kutoka nao matembezini kula pamoja au kushiriki michezo na burudani mbali mbali.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya asili napenda chai kwa sababu hunipa utulivu hunifanya nijsikie vizuri hasa asubuhi au jioni ninapokuwa nikipumzika. Chai pia ni rahisi kunywa na inaweza kuunganishwa na chakula au vi vitafunio vingine. Ikifanya mlo kuwa kamili.

Ninapo subiri kwenye mstari mara nyingine najihisi na uvumilivu kidogo lakini pia ni fursa ya kustarehe kidogo. Mara nyingine inaweza kuwa ya kuchosha hasa ikiwa mstari ni mrefu lakini hupenda kutumia muda huo kwa mambo madogo kama kusoma simu, kusoma kitabu kidogo au kupanga mambo ya siku. Pia najaribu kuwa na subira na kuzingatia kwamba kila mtu anasubiri kwa sababu ya kwa sababu nzuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli zinazo imarisha upendo na mshikamana. Hufurahia kuzungumza nao, kushirikiana chakura na kubadirishana mawazo kuhusu maisha ya kila siku. Pia napenda kushiriki shuguri za pamoja kama matembezi, sherehe za kifamilia au kazi ndogo za nyumbani.

Uzuevu wa kushangaza nilio, nilio pata nipale nilipo shiriki kwenye tokio raki jami ambaro, nilijamu shikamano na isia. Nilishudia watu kutoka siri tofautu wa kishirikiana, kucheka na kusherekea pamoje bila tofautia yote. Jambo nilinonifanya ni hisifura isio ya kawaida.

Sherehe ninayopendezwa zaidi ni sherehe za kifamilia na za marafiki. Kama vire sikukuu za Christmas, id au sherehe za kuzariwa napenda sherehe hizi kwa sababu ufanya watu kuungana, kushirikiana chakura, kucheka na kubadilishana matakwa mema. Ufuraia sana manthari ya sherehe, muziki, michezo na furaha ya pamoja.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu hunipa utulivu na furaha. Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi kuhisi upepo mwanana wa bahari na kufurahia mandhari ya maji na mchanga. Pwani hunisaidia kupunguza, kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kujipa, kunipa muda wa kufikiri kwa utulivu.

Nagonja barua pepe mara nyingi kwa siku hasaa wakati nina kazi nyingi au mambo muhimu yanayoitaji mwongozo au taarifa haraka. Kwa kawaida na cheki, barua pepe angalau marambili hadi tano kwa siku asubuhi, mchana, na mwishoni mwa siku hili kuhakikisha sijakosa ujumbe muhimu.